Napenda kununua vifaa za kielektroniki sana. Vifa za kielektroniki, hubadilika mara kwa mara, jinsi teknolojia inavyobadilika. Hivyo, ni muhimu kununua hizi vifaa, ili kuendanisha na wakati kukosa kufanya hivi, kwaweza sababisha mtu akabaki nyuma.

Mimi hupenda kula ugali wakati wa mchana. Ugali ni chakula chenye nguvu mingi na huchukuwa muda ili kusiagika. Na hivyo ni vyema kula ugali wakati unapofanya kazi. Wali pia ni chakula kizuri wakati wa jioni unapoenda kulala. Hii ni kwa sababu wali husiagika haraka.

Mimi hupenda kukaa nyumbani na familia yangu. Siku nyingi niko kazini kuanzia asubuhi hadi jioni na hivyo sipati wakati wa kutosha wa kukaa na familia yangu. Ninapopata nafasi ya muda napenda kuitumia kwa kukaa na wao. Siku zingine sisi huenda kutembea kwa hoteli ama kwa mahali ya watoto ya kuchezea.

Mimi husheherekea siku kuu pamoja na familia yangu. Mara mingi sisi huenda kutembea kwa mbuga la wanyama ama kwa ziwa zilizo karibu na sisi. Siku kuu iliopita tulienda pamoja na familia yangu kwa ziwa Victoria. Wototo waliweza kubebwa na mashua na pia wakakula samaki na hivyo kufurahia sana.

Ninapotaka kustarehe, huwa nakunywa vileo pamoja na marafiki zangu mara moja moja wakati wa wikendi, huwa tunapatana na marafiki wangu ili kutazama kandanda huu wakati ndiyo wakati mwafaka wangu wa kustarehe. Vileo tunavyokunywa ni vileo aina ya jin.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda mji unaoitwa romu mahali pale kuna umaridadi mwingi sana nimetazama kwa mitandao ya kijamii kuwa mji wa romu unahistoria mingi sana ambayo ningependa kushuhudia watu ambao ningependa kusafiri nao ni familia yangu ndiyo tuweze kufurahia pamoja.

Siwezi sema kwa uhakika ni mara ngapi mimi huenda hospitalini. Kunazo magonjwa kidogo yenye tunatibu kupitia dawa za kununua. Kuna njia mingi za kujikinga kutokana na magonjwa. Mojawapo ni lishe bora, na ingine ni kufanya mazoezi kama wahenga walivyosema, lisilo budi hutendwa. Maana yake ugonjwa ikizidi ndio huwa tunaenda hospitalini.

Zoea nzuri nililojenga, ni kuwa na shukrani, kila wakati. Kwa muda, nimejifunza kuwa na shukrani, kwa mambo yote. Huwa na shukuru Mungu, katika hali zote. Pia mimi hupenda kuwashukuru binadamu wenzangu, wanao nitenda wema. Kupitia hili, mimi pia nimejifunza, kutenda wema kwa wengine.